Napenda shirika langu kwa sababu linamazingira mazuri ya kazi na linahimiza ushirikiano na heshima. Pia linanipa fursa ya kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kuchangia mawazo yangu. Uongozi unaunga, mkono wafanyakazi, jambo linalonifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na akili iko fresh. Pia, hunifanya nijisikie fiti, siku nzima. Nakuwa na mood poa ya kufanya shughuli zangu. Mimi hukimbia na pia kufanya mazoezi hapa na pale.

Mahali ningependa kuenda ni milimani ya Kenya haswa maeneo yenye mandhari nzuri na utulivu ningependa kuenda kwenye milima kama mau hills au maunti kenya ningependa kutembea kuona mandhari kupiga picha na kuangalia wanyama wa porini ikiwa inawezekana ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki kwa karibu ili tufurahiepamoja. Ningeenda kwa kutumia gari ndogo kwa sababu kutembea ni sehemu ya experience lakini pia kanahitaji kuwa na usafiri rahisi na salamu.

Nina linda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini ni ambatanishwe ni nani nawashirikisha taarifa zangu. Sijashiriki maelezo ya kibinafsi kama namba ya simu, anwani, au taarifa za kifedha na watu wasio waaminifu. Pia ninatumia nywila salama na iki update antivirus na kuweka privacy settings kwenye apps na mitandao ya kijamii. Hii inasaidia kulinda taarifa zangu, kuzuia matatizo na kunipa amani ya akili. Nikiwa online.